Ili kuanda meza kwa ajili ya wageni, utaratibu unaanza kwa kusafisha meza na kutandika kitamba kisafi. Badaye sahani, uma, visu, glasi za maji, kupangwa vizuri katikati kila nafasi ikikusudia kukaribia kwa mgeni. Kawaida mwenye nyumba au muhudumu ndiye anawahudumia wageni chakula na vinywaji na lazima kuwe na vitamba vya kufuatia mikono, chumvi, pilipili, na maji ya kunywa mezani.

Watu wa kwetu mara nyingi huchukua mapumziko mafupi baada ya chakula cha mchana na kukaa kivulini kuzungumza na familia au kupumzisha akili tuu. Wale wanaopata nafasi hulala kidogo ili kuongeza nguvu. Mimi binafsi hupendelea kusoma kitabu au kusikiliza mziki mwanana kwa dakika chache ili kutulia kabla ya kwenda kazi.

Uzoefu wa kushangaza niliowahi kupata ulikuwa wakati wa safari ya ghafla kuenda mbuga za wanyama tulionana na wanyama wengi wa porini kwa wakaribia sana jambo ambalo lilikuwa la kusisimua na la kukumbukwa mno ni wakati simba alitupita.

Kupeleka chakula kwa jirani ni kitendo kizuri kinachoimarisha ujirani mwema, upendo na ushirikiano katika jamii. Mara nyingi utamaduni huu hufanyika wakati wa sherehe, sikukuu, pindi jirani anapokuwa na ugeni, au unapopita kipindi kigumu cha changamoto kama msiba au ugonjwa. Tunapopeleka chakula hicho huwa tunakifungasha vizuri, kukisafisha ili kuonyesha heshima jambo linalodumisha amani na mahusiano mazuri mtaani.

Mimi huhifadhi karatasi na risiti kwa kuzipanga kwenye fili maalum za kidijitali au kuziweka kwenye kabati la nyumbani kulingana na tarehe na matumizi yake huwa ninazitunza kwa miezi kadhaa au miaka michache hasaa zile zinazohusu dhamana na na bidhaa au malipo muhimu ya kifedha ninapotaka kuzitafuta mimi hutazama majina ya faili au kuangalia tarehe kusika kwenye kabati ili kuzipata kwa urahisi.

Nisipokuwa na kazi au masomo mimi hupenda kupumzika kwa kusoma vitabu, kusikiliza mziki au kutazama filamu mbalimbali nyumbani. Pia, hutumia muda wangu wa mapumziko kufanya mazoezi ya viungo kama vile kuogelea au kucheza mpira wa kikapu. Na kujumuika na familia na marafiki mambo haya hunisaidia kuondoa msongo wa mawazo kuchangamsha akili na kujaza nguvu mpya kwa ajili ya majukumu yanayofuata.

Tabia ninayoipenda zaidi kwa wengine ni uaminifu nidhamu na uwezo wa kusikiliza kwa makini Mtu anapokuwa mwaminifu na mwenye heshima inakuwa rahisi kujenga ushirikiano mzuri na mahusiano ya karibu pia ninavutiwa sana na watu wenye huruma na wanaopenda kusaidia wengine kwani tabia hizi huleta amani upendo na mazingira bora ya kuishi na kufanya kazi pamoja katika jamii.